Je, umewahi kujifunza kupiga gitaa? Kwanza, swali linalokuja kwenye akili zaidi ni gitaa ni nini? Gitaa tu jua ni ala ya mziki, sivyo. Sasa, gitaa hutumika sehemu gani? Hutumika kwenye maeneo ya kujibirudisha kule kanisani wakati mwingine na waimbaji. Watu wengi katika maeneo tofauti tofauti kulingana na shughuli zao kutumia gitaa ndio nimewahi jifunza kutumia gitaa miaka michache iliyopita na ilikuwa ni funzo njema sana. Gitaa ni ala nzuri unapojifunza unaweza tumia wakati unataka kufanya muziki, unataka kufanya shughuli pale harusini, kuna watu wanapenda kutumbuizwa kwa kutumia ala hiyo ya muziki na hukua nzuri sana. Gitaa nayo ni mzuri.